Ndiyo mi hupenda kufanya kazi nyumbani kazi hapa na pale kidogo kidogo hapa nyumbani kama kuchota maji kusaidia labda wazazi kuna jambo wanataka kufanya Ndiyo unapata kwamba unapata ili unawasaidia pia wanasikia raha wanakushukuru na hizo pia huwa ni baraka katika wazazi vitu vingine pia mi napenda kufanya kazi kama ya kufua, kupika.

Katika wikendi mi huwanapinda sana kucheza game za simu kuenda kucheza soccer Pia kuangalia mambo ya kusoma soma vitabu vitabu vipya vipya ama sa ingine pala niende kuzunguka na marafiki Watapata kwamba ule muda unakuwa mzuri sana wa kuingilana pal na marafiki katika ya marafiki uonge nao ni mzuri sana.

Msimu ambao naopenda sana wa mwaka ni ule msimu ambao kuna mvua mvua hivi kidogo kidogo lakini si mvua nyingi mkwuwe na mvua kama masika hivi mvua tu lakini si si mvua nyingi kidogo kidogo inanyesha kidogo hapa na pale sasa huo ndo msimu ambao naupenda sana so bile baridi utapata kuna mambo ambao nafanya pale mazuri mazuri.

Ndiyo, mimi huwa naamka mapema, hata usiku saa kitu kama saa tisa Utapata kwamba narauka, niweze kufanya hizi kazi za hapa nyumbani, nitafutetafute mambo mengi Utapata kwamba inasaidia inanisaidia mimi pia inasaidia wenzangu kwa hivyo utapata yakwamba ni nzuri sana kwa kikukuni Kuniweka niwe mzuri wa afya.

Ni sanaa ambayo naipenda sana ni sanaa ya muziki huwa napenda sana kusikiza muziki Nikisikia muziki unacheza najisikia nipo salama najisikia vizuri hasaa hapo ndio huwa napenda sana mambo ya muziki muziki hapo huwa napenda sana kuuu kujisu kujihusisha nao huo muziki napenda sana kwa hivo utapata mambo mengi ya muziki mina.

Tabia ambayo ninaipenda sana kwa mtu ni mtu ambayo ni mcheshi mtu wa akiwa mcheshi utapata kwamba ananipendeza sana hapo sasa utapata tunaingiliana vizuri watu wacheshi wacheshi hawa mara nyingi utapata kwamba wanakaa vizuri na watu wanajua kuishi na watu kwa hivyo wao wananipendeza sana.

Mimi kwa sana sana huwa napendelea sana mwanga ukiwa mkali Mwanga ukiwa mkali vizuri kuna mwangaza tu vizuri hapa ndio napenda kwa sababu utapata mambo ya nakuwa mazuri unaona vizuri unnangalia jinsi vitu viko Kwa sababu sana mimi napenda kusomasoma Kwa hivyo mambo ya kusomasoma na mwanga wa kati haiendani kwa hivyo napenda sana mwanga ukiwa mkali.

Ndiyo, mimi napenda sana asali, asali ni chakula bora kwa mwili, kina manufaa mengi kwa mwili, kwa hivo utapata, mimi nikipata matumizi tu yoyote labda nitapata nikunywe asali, nakunywa, kwa sababu asali ni damu, ina manufaa kwa mwili, inasaidia mambo ya tumbo tumbo, usipatwe na mambo ya tumbo, usiumwe na tumbo, kwa hivyo asali inasaidia sana naipenda sana.

Mimi napenda kusoma vitabu vya mapenzi mapenzi hivi vitabu vya mapenzi nina napenda sana Si mambo ingine Lakini vitabu pia vya kawaida pia mi nitasoma Lakini vitabu vya mapenzi nina napendelea kwa zaidi vitabu kama vya romeo and juliet Iliondikwa la shakespeare hivyo ndivo napenda kusoma Lakini pia vitabu vingine mi ntasoma.

Napenda sana ac ac kwa sababu ac inahakikisha kwamba mazingira ya nyumba yako vizuri Aidha ya kiwa labda kukiwa na joto zaidi na yaka baridi kukiwana baridi zaidi naeka joto Kwa hivo napenda sana ac kwa sababu unawezo wakuiambia jinsi itakavyofanya ila upepo upepo ni wa kawaida na upenda lakini kwa sababu huwezi uambia wakati ambapo utakuja Sipendelei vile.

Mimi hupenda harufu ya alizeti Harufu ya alizeti zikiwa katika shamba Ama sunflowers hili zikiwa katika shamba Ukizunusa vile utasikia kwamba ile harufu yake iko vizuri jinsi inavyokolea nitamu ile harufu yake Pia mbegu zenyewe harufu yake pia ziko na utamu wake Kwa hivyo ninapenda sana alizeti.

Mimi napenda sanaa ya mziki. Sanaa ya mziki ndiyo nayopenda zaidi. Kwa sababu utapata mziki, uko na mimi kila wakati, ntazunguka, nikiwa na mziki, nikiwa na simu, ntacheza mziki, nitaeka madobo shangu, kwenye masikio, nisikize mziki. Kwaivo utapata mziki, ni kama, unanitibu, nikisikiza mziki, unanitibu, mziki tofauti, tofauti.

Naam leo hapa kuna mawingu, mawingu ndio yapo yametapakaa tu, hakuna jua, hakuna mvua hila mawingu yamefunika mbingu yote. Kwa hivo hii hali ya anga ni nzuri sana kwa sababu mipya ya naipenda, nimeva shati hapa tu nilipo, nimetulia, hapa kukunywa tu chai na kutulia nyumbani.

Naam nishafikiria biashara ya kufungua biashara yangu ya kuuza miwa biashara ya kuuza miwa nachukua miwa katika shamba alafu nawapelekea wanaokaa sokoni nawauzia biashara hiyo bado naindelea kutia katika akili ila karibuni nitaifungua.

Mimi chakula ambacho nakipenda ni chapati. Chapati ambazo zimepikwa na mama. Mamangu huwa nitamu zaidi chapati ni kila nyumbani chapati kwa mamangu mzazi huwa nitamu Mara mwisho kulikula izo chapati ilikuwa ni jumalilopita Ila mara yakwanza sikumbuki mara kwanza nilipokila chakula hicho nilikuwa mdogo zaidi ilikuwa sijapata fahamu bado Lakini kilikuwa kitamu.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

Kununua vitu mtandaoni ni rahisi sana. Ni hatari pia. Unaona kitu kimoja kisha unaona vingine. Unakwenda ukiagiza vitu usivihitaji. Gharama inakuwa kubwa mwishoni. Ninahitaji kuwa makini zaidi. Nitatengeneza orodha ya mahitaji kabla ya kufungua tovuti. Nitanunua vile tu vilivyo kwenye orodha Sitaangalia vitu vingine Lazima pia nilinganishe bei katika maduka mbalimbali Mara nyingi kuna shuka tofauti kubwa Pia nisome maoni ya watu waliokwishanunua Niseme kama bidhaa ni nzuri kununua mtandaoni ni salama ikiwa utakuwa na busara Nitajihadhari.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

Mimi napenda sana paka kwa sababu paka anajua jinsi ya kujiangalia mwenye Utapata kwamba paka anajua anafaa kujisaidia nje ya nyumba wala sio ndani ya nyumba Utapata pia paka ni msafi, pia ni mkarimu, anatafuta chakulotaki mwenyewe labda kama nikutafuta anawinda panya So kwa hivyo paka ni mnyama mzuri, napenda paka kuliko.

Ndiyo, teknolojia ya sauti mi hutumia. Utapata kwa mba kuna hile microphone nafaa utumie, hiyo ndo huwanatumia kwa sana. Teknolojia ya sauti, hiyo microphone ndo wanatumia. Au, utapata labda kwenye zile iya phone, huwa kuna kaleka microphone kadogo pale unaongea nako, kwa hivo huwanatumia.

Ndiyo, mimi hupenda kutembea msituni, napenda kutembea pale msituni kidogo, labda kukiwa najihisi, labda nafaa ni, niingie na wale wanyama wa porini, niangalia jinsi venye kuko, kale kakupepo ka msituni pia ni kazuri, ama labda saa ingine ukienda kutafuta kuni, pia tunaingia huko msituni, tunaenda tunachukua kuni na kumletea nyanya.

Naam mtaka cha mvunguni sharti ainame mimi uangalia milima hiyo ambayo tumepewa na Mungu mi huiangalia kama labda mfumo mazoezi tunaeza kupiga mazoezi hapo So utapata kwamba milima minapenda sana kupanda milima kwa sababu inanisaidia miguu, inasaidia mwili kibinafsi Kwa ivo milima ni mzuri sana, napenda sana kupanda milima.

Naam, sana sana utapata mimi naamka saa kumi na moja ya asubuhi Utapata kwamba nitaeza kutayarisha apo kiamshakinywa kidogo nitapika chai, labda jioni nilikuwa nimenua mkate ya asubuhi nitakunywa chai na mkate Alafu hapo nitaoga nitajitayarisha kuenda kazi Utapata ni mratiba nzuri sana ya asubuhi.

Mahali pa kuenda maabadini mi huenda siku moja kwa wiki siku moja kwa wiki ambayo ni jumapili Jumapili kwa kuwa mimi ni mkristo nitaenda jumapili Kumsifu mungu Apo taomba unapata kwamba inakuwa ya baraka zaidi Kwa hivyo jumapili ndipo siku ambayo sisi ya wakristo Tunaenda kuabudu ambayo mimi pia naenda kuabudu.

Naam sana sana mimi hupenda filamu za vita vita.Hizi filamu za vita vita mi huwa zinanipendeza sana vita vita. Sa utapata kwamba nikipata filamu ya vita kama zile za kina Rambo zile huwa zinanipendeza sana ama za wanajeshi sana sana filamu za wanajeshi zinanipendeza sana ama za sayansi, sayansi hivi.

Mimi timu ambayo naipenda ambayo ina huwa naiangalia ni timu ambayo inaita manchester united kutoka uingereza kule hiyo timu ikicheza wanajihisi vizuri sana najihisi vizuri ya na katika hiyo timu ikicheza mpira ambayo niliona labda ni ilinipendeza moyo ni ile walipocheza na timu ambayo inaitwa arsenal wakailaza arsenal bao tatu kwa mbili hiyo ndio timu ambayo hiyo ndio siku ambayo nilijisikia furaha mchezaji ambaye nampenda hapo ni harry maguire.

Mimi hupenda kufanya kazi nikiwa na wenzangu, Ukipata nikiwa na wenzangu, kuna hili labda tunachekishana pale katikati ya kazi, tunaongea, tunajuliana hali jinsi nyumbani, labda walivyo, labda kama wana wake zao, ama labda ni mambwana zao, tunaongea vizuri pale, utapata kazi inasonga bila bila kuchoka, kwa sababu kuna marafiki hapa unapinga nao kazi, kwa hivo unapata kazi inakuwa inasonga sambamba.

Vitu ambavyo mimi napenda kununua ni vitu vya teknolojia. Teknolojia hivi, utapata vitu kama simu, utapata yale matarakilishi yale vipatakalishi, hivyo ndo vitu ambavyo napenda kununua kwa sababu unapata vinanipa raha, jinsi vinavyayumba, vitu vya binadamu hivi, vinanipa raha, vitu vya mtandao, tandao pia vinanipa hraa, napenda sana kununua vitu hivyo.

Nam nikitoka nyumbani kama kuna mahali nitakula napenda kula labda kuna hoteli moja iitwayo jibonde hiyo ndo hoteli ambayo napenda kwenda labda kama sijisiki kula nyumbani hiyo hoteli unapika chakula ingine kitamu hiko hapa mariveni hiyo hoteli inapika chakula ingine kitamu hapo ndo wanapenda sana kwenda kwa hiyo hoteli Hapo tu ama nyumbani hapo ndo nitakula peke yake ama kazini.

Sasa nikiwa na marafiki zangu, wanapenda sana tuende mahali, tujivinjari, tuongee tujuliane hali, jinsi labda nyumbani kama mabibi zao wamewaachaje Sasa utapata kwamba kule kuchekeshana chekeshana, tunajivinjari, tunanunua, chakula, tunakula sote Hapo ndo huwa mimi nasikia raha nikiwa na marafiki zangu ni hivyo, ama tunacheza pia gemu za simu hizi, tunapata kwamba tunajivinjari zaidi.

Eee, nimewai kuona bahari, bahari nisha iona hapa kwa sababu mimi natoka mahali kunaitwa Kenya So utapata kwamba Kenya, karibu na Mombasa, Mombasa kuna bahari So utapata naenda huko Mombasa, kuangalia bahari, tuogelee kidogo Utapata kwamba manthari yale ni mazuri na pia minayapenda Kwa hivo ya nanifurahisha sana.

Habari za duniani jinsi ulimwengu unavyoenda mimi huzipata kupitia kwa simu yangu Kwa simu yangu huwa nimeweka barua pepe ambayo inanitumia jinsi habari zinavyotendeka muda tu zikitendeka Utapata kwamba simu yangu itapokea barua pepe ikisema habari hizo kwa hivyo mimi hupokea habari zangu kwa simu.

Mafanikio ambayo nimeyapata kazini utapata pesa ambazo nimepata kazini nimezitumia katika kuendelesha miradi yangu, pia hapo papo kazini, mafanikio ambayo nimeyapata, nimetengeneza marafiki wapya, kwa hivyo kazini kumenieka na marafiki wengi, pia kumenipatia hela za kuimarisha miradi yangu, tofauti tofauti pale, kwa hivyo kazini imenisaidia sana.

Ndiyo majirani wangu wote nawafahamu kwa sababu mimi naishi kwa ploti kwa hivyo kwa hii ploti yote hivi tuko na watu kumi tunaishi watu kumi kwa hii ploti kwa hivyo utapata kwamba nawajua wote majirani zangu wote najua naongea nao nawafahamu nawafahamu vizuri wote Najua vijusu wakipata shida nitawasaidia nawajua wote.

Mji ambao ningependa kuutembelea ni Los Angeles, Los Angeles ambayo iko marekani Hapo ndio ningependa kuenda zaidi, zaidi ya yote, hapo ndo ningependa kuenda, maana huwa najihisi ni kama nyota yangu iko huko kWa hivyo na nafanya bidi siku moja niweze kujikuta huko na natumai siku moja nitaenda huko.

Mimi sana sana napenda kula wali kulinganisha na ugali Kwa sababu wali napata ni mtamu, jinsi unavyo kaangwa unavyo pikwa ni mtamu ila ugali na hali yake ya utamu na pia shibe yake pia ni kubwa kulinganisha na mchele lakini wali ni mzuri ni mtamu ile harufu yake pia inavutia Kwa sababu pia unaeza ukula bure bila kitoweo chochote au mboga ila ugali mpaka ukue na mboga.

Mimi upenda sana sana maua haswa ile maua ya nyekundu rangi ya nyekundu yanaitwa roses yale yale maua yananipendeza sana kwa jinsi arufu yao ilivyo, jinsi ukiyatoa jinsi yalivyo, ukitoa moja moja jinsi yalivyo kwa hivo napendelea sana maua yale kwa hivyo utapada kwamba mimi napenda maua yale ya nyekundu roses.

Mimi ukinipata wakati wa asubuhi ambapo nimeenda nimetoka kunywa chai, nimechangamuka hapo nimetoka kuoga niko vizuri, hapo sasa nitapata kwamba kazi naifanya kwa vizuri zaidi nakuwa katika ubora wangu hapo sasa yaani kazi yote hapo ofisini nasafisha tu kazi ni kusafisha kazi zote tu nikufanya na kumaliza Kwa hivyo mimi asubuhi ndio huwa niko vizuri.